Mimi napenda mboga zinazopatikana karibu na jikoni na ambazo zina ladha halisi ya asili. Kwa mfano, sukumawiki ni mpendwa wangu sana. Napenda jinsi inavyopika haraka, lakini bado inabaki na rangi ya kijani yenye nguvu. Na ikiwa imechanganywa na vitunguu na pilipili kidogo, inakuwa tamu sana.

Aa kumbukumbu za kutisha sijui kama nitaanza lakini nadhani moja inayoni kumbusha sana ni ile siku nilipokuwa mdogo nilipokuwa naishi kijijini nilikuwa naogelea kwenye mto mdogo na ghafla nilishika pua yangu kwa haraka kitu kilinifanya nijisikie kama sijui nitapata hewa ya kutosha hapo ndipo hisia ya hofu ilipoanza moyo ukikimbia ndani ya kifua na kila sauti ya manjani ikivutwa na upepo ilikuwa inaniogopesha.

Aaa mimi napenda sana utaratibu wangu wa kahawa asubuhi kila asubuhi napenda kuchukua muda kidogo nikatengeneze kikombe changu cha kahawa chenye harufu nzuri nikiketi kidogo karibu na dirisha nikitazama uwajani au magari yana pita polepole hapo napata nafasi ya kutulia, kupanga mawazo yangu ya siku na kupata nguvu kidogo kabla ya shughuli.

Aa nakumbuka mara moja nilipokuwa na jirani mdogo ambaye alikuwa anapata shida kupeleka maziwa yake nyumbani kutoka sokoni nilimsaidia kubeba baadhi ya mizigo hiyo na wakati huo nikaona tabasamu lake kubwa na shukurani ya kweli hapo nilijua kwamba kitendo kidogo cha wema kinaweza kufanya tofauti kubwa kwa mtu mwingine.

Aa unaposema kustarehe mimi napenda kufanya mambo madogo ambayo yanayonifanya nijisikie huru na furaha kwa mfano mara nyingi napenda kutembea nje kwenye bustani au karibu na mto nikisikiliza upepo ukipuliza majani na kuangalia ndege wakiruka hii inanifanya niondoke kidogo kwenye mawazo ya kazi na wasiwasi.

Mimi napenda kuvaa nguo ambazo ni rafiki na starehe, lakini pia zenye mvuto kidogo kwa mfano, mara nyingi napenda suruali rahisi na shati lenye rangi nzuri, ambalo linafanya nijisikie huru kuzunguka lakini bado nikiwa nashikilia mtindo fulani.

Kumbu kumbu nzuri za shule ni nyingi lakini moja wapo ninapo kumbushwa furaha ya kweli ni zile siku tulipokuwa tukicheza michezo ya shuleni nakumbuka tulikuwa tukienda kwenye uwanja wa michezo kila mtu mapumzikoni tukicheka, tukikimbia na mara nyingine tukijaribu kushika mchezo wa mpira wa mguu au net ball. Hapo, hapakuwa na stress ya masomo tu, furaha safi na marafiki.

Ninacho kipenda zaidi kuhusu shirika langu ni ushirikiano wa watu wake. Kuna ile hali ya kujuwa hauko pekee yako. Kwamba, ukikwama kidogo, kuna mtu pembeni tayari kukusaidia au kukusikiliza. Na kumbuka mara kadha tulipo kuwa na kazi ngumu. Lakini kwa sababu ya mashikamano na mawasiliano ya kazi. Kila kitu ilionekana nyepesi.

Njia ninazozitumia kupumzika ni tofauti kidogo kulingana na siku hisia zangu mara nyingi napenda kukaa peke yangu na kikombe cha chai au kahawa nikitazama mazingira kidogo kama majani yanayopulizwa na upepo au magari yanayopita pole pole.